Tunda ambalo hunipendeza sana ni tunda la embe. Embe ni tunda nzuri sana na liko na manufaa mengi sana katika mwili. Lina boresha afya. Na pia lina ongeza maji mwili ni kwa kuwa liko na maji maji mengi sana ndani yake. Yani sharubati ile sharubati yake. Changamoto ya tunda hili ni kuwa tunda hili ni tunda la msimu. Ni vigumu sana kupata tunda hili kutoka mwaka wa januari mpaka mwaka wa disemba. Kwa kuwa ni matunda ya msimu. Yani seasonal fruits.

Siku kuu mimi na familia yangu huamka mapema, tunatengeneza chakula, kizuri sana, vile vya kula ambavyo tumeamua kuvitengeneza. Tunafanya usafi bado, tunahakikisha kila kitu kiko mali ambapo kinafaa, tunafanya marembesho ya nyumba, kama vile siku ya krismasi, tunanunua ule mtu wa krismasi, tunauweka vizuri. Kisha tunaoga na tunavaa mavazi ya kupendeza sana, tunaketi chini, tunala, na baada ya hiyo, kama kuna mahali tumeamua tunaenda, nje ya nyumba tunaamuka na tunaenda labda kuogelea ama kujivinjari kwa buga la wanyama.

Napendelea kitanda kizuri kwa sababu kitanda kizuri kina manufaa mengi kama vile kulainisha mugongo. Ukilinganisha na kitanda kigumu. Kitanda kigumu kita kuumiza misuli, kita kuumiza mifupa ya mugongo, kita kuumiza kila mahali. Lakini kitanda kizuri utalala vizuri, utalala yo yale masaa ambayo inahitajika ambayo ni masaa saba ma masaa nane kwa masaya 24 kwa siku.

Mimi napendelea kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na inakuonyesha njia haraka kulingani na hali ya barabara. Pia inasaidia sana ukiwa sehemu usio ijua. Lakini ramani pia ikona umuhimu wake. Kama ukua maeneo ambayo hakuna mtandao ama signal, hapo na hapo ndo uneza tumia ramani ya karatasi.

Timu ya mpira wa miguu ambayo naipenda sana ni timu ya Manchester United na nilipenda na nikaanza kuifuatilia mwaka wa elfu mbili na nane ambapo walicheza mchezo wa Champions League ambapo Manchester United ilishinda dhidi ya Chelsea Kwa mikwaju ya penalti baada ya kutoka sare Mchezaji ambaye nampenda kwa sahi ni mchezaji anaitwa Bruno Fernandez na nafurahi sana ule wakati ambapo timu yangu inashinda mechi.

Mimi ni napenda sana harufu ya mvua inaponyesha kwa sababu inatuliza akili na kuleta hisia ya utulivu. Pia napenda harufu ya kahawa kwa sababu inachangamsha na kunipa nguvu. Aidha napenda harufu ya maua mabichi kwa sababu huleta hisia ya usafi na furaha. Na mwisho napenda harufu ya chakula ambacho kina viungo vingi, chakula kama vile pilau, na biryani.

Ninaweka neno siri salama kwa kutumia neno refu, lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari, na alama malumu, pia situmii neno hilo hilo kwenye accounti tofauti. Naweka uthibitishaji wa hatua mbili na siliandiki mahali pawazi ambapo mtu yoyote anaweza liona.

Ni nahisi itavimini za kazi ni muhimu kwa sababu husaidia kutambua nguvu na maeno ya kuboresha. Pia zinatoa fursa ya kujifunza kupata mrejesho mzuri na kueka malengo ya maendeleo ya badaye. Pia zinasaidia kuboresha mawasiliano katia mfanyakazi na msimamizi wake. Zaidi ya hapo u tathmini za kazi huongeza motisha na kusaidia kupanga maendeleo ya taaluma kwa ufanisi.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu ninaamini muda ni rasimali muhimu sana ambayo hairejei ukishaipoteza. Kuwahi hunisaidia sana kupanga shughuli zangu vizuri na kuepuka msongamano wa mawazo au kufanya mambo kwa haraka isio na mpangilio. Pia kuwahi kulingana na mimi ni njia ya kuonyesha heshima kwa watu wengine na kwa majukumu niliopewa.

Mimi inapendelea rangi ya kijani kibichi kwa kuwa ikona manufaa kadhaa kama vile, rangi hii inatuliza akili, huwa inanituliza akili na mwili, rangi hii huwa inaniunganisha na asili, huwa inanileta karibu sana na mazingira, rangi hii inachangamisha mwanga wa nyumba, kwa kuwa huwa inaneza mwanga ndani ya nyumba, kwa hivo nyumba inakuwa angavu zaidi, rangi hii pia huwa inafaa kwa mapambo mbali mbali.

Kwa kweli napenda majira ya kiangazi na nilipenda majira haya kuanzia mwaka wa elfu mbili na tano ambapo baba yangu alitupeleka mimi na familia yangu katika ufuo wa bahari wa Mombasa. Ilikuwa kama zawadi kwa kuwa alikuwa amerejea kutoka nchi ya uingereza na kama zawadi aliamua kutupeleka familia mzima katika ufuo huo ambapo tuliogelea. Katika majira haya, jambo nzuri sana la kufanya na lalazima ni kuogelea kwa kuwa kuna joto jingi na kuogelea ni njia moja ya kutuliza joto kwa mwili.

Kweli ninapenda kuendesha baisikeli sana na nilijua kuendesha baisikeli mwaka wa elfu mbili na tano ambapo baba yangu alininunulia baisikeli baada ya kupita mtihani wa darasa la saba na nilifurahi sana. Mpaka leo hivi huwa naendesha baisikeli kwa kuwa kuendesha baisikeli ninjia ya kutuliza mawazo na ninjia ya kufanya mazoezi.

Ndiyo nimesafiri kwa ndege mara tatu haswa na mara ya kwanza nilisafiri kwenda ingereza Mara ya pili nilisafiri kwenda amarekani na mara ya tatu nilisafiri kwenda afrika kusini Nilitumia wanja wandege wanja mkenyata international airport ambao huko mjini Nairobi.

Nimemfuga mnyama aina ya mbwa, mbwa huyu nimempa jina peach, peach ni mbwa kike, ni mbwa mkubwa sana, ni mbwa mcheshi, anachekesha familia yangu, anailinda, na ni mbwa ambaye huwa naenda kufanya mazozi na yeye, kama vila mazoezi ya asubuhi ya kukimbia asubuhi, huwa tunakimbia na yeye.

Mimi ni mkristu na jambo muhimu sana katika dhini ya kikristu ni upendo wa mungu na upendo wa jirani. Yesu alifundisha kuwa amri kuu ni kupenda mungu kwa moyo wote, roho yote, akili yote na upende jirani yako ambavyo unajipenda wewe mwenyewe. Mambo mengine ambayo ni muhimu kwa hii dhini ni kuwa mtu aweze kuomba na kusoma biblia kila siku, mtu ahudhurie ibada ya maisha ya kikundi cha kidini na pia kufuata maadili mema kulingana na biblia.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa kuwa maziwa yana manufaa mengi sana katika mwili. Kama vile, maziwa husaidia katika ukuaji wa mwili kwa kuwa yana madini ya protini. Maziwa pia inahakikishia mtu afya ya moyo. Maziwa pia inasaidia kuongeza nguvu na kinga mwilini dhidi ya dhidi ya magonjwa kwa kuwa ina madini ya vitamini.

Kwa kweli ni na shughuli nyingi ambazo huwa zinanivutia na kunifurahisha kama vile kusoma kitabu, kitabu ambacho kinavutia, kufanya mchezo au mazoezi ya mwili, kujaribu sana, kuchora, kuandika maandishi ya kibinafsi, kujifunza kitu kipya, kinacho nitia shauku, kujaribu vyakula vipya na mambo mengi.

Mimi hufua nguo mara saba kwa wiki. Kwa hilo na maanisha, mimi hufua nguo kila siku. Kwa mfano leo nafuanguo ambazo nilivajana. Kesho nitafuanguo ambazo nitakuwa nime vaa leo. Kesho kutwa nitafua nguo ambazo nitavaa kesho. Mimi hufanya ivi kwa kuwa sipendi kufua nguo nyingi kwa pamoja.

Ilikuwa ni msimu wa krisimasi vile nilitembea pale kijijini na nikaenda kusalimia jirani yetu. Nilipata jirani hana kitu chochote chakula, hana mavazi, maisha memuendea vibaya. Na nilimnunulia mavazi, nika mnunulia chakula, na nika hakikisha kuwa hamesherehekea krisimasi kama watu wengine.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu kwa kuwa huwa napata manufaa zaidi, kama vile kuimarisha mwili, ambapo misuli na mifupa na viungo vya mwili huwa imara, pia huwa nalegeza msongo wa mawazo na nituliza mawazo, na pia huwa inaongeza mapafu na moyo kuwa na afya zaidi, yaani yale mazoezi ya kadio.

Ndiyo nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwasiliana kwa wazi, kusikiliza mawazo yao, na kushirikiana kufanikisha malengo ya pamoja. Na mbinu ambazo ninazotumia ni kueka malengo ya wazi, kuheshimiana, kushirikiana kikamilifu kwa kilajambo, kutatua migogoro kwa amani bila vita yoyote.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kua mimi ni mskilivu, nasikiliza kwa makini, nasikia maoni yote bila kukatiza mtu. Hua nachambua kwa akili naangalia ni sehemu gani ya maoni hayo ni ya msaada na ni ipi inaweza kuboreshwa na washukuru pia kwa kutoa maoni yao na pia hua natumia maoni kwa ubunifu kwa vile natumia maoni mazuri kuboresha kazi au tabia yake ama ya mtu yeyote. Badala ya kutukizwa au kuwagopa.

Kuna mambo kadhaa ambayo mimi hufanya ili kusherehekea mwaka mpya, kama vile kukutana na familia na marafiki, labda naeza andaaa chakula malumu, labda naeza andika malengo ya mwaka ujao, labda naeza shiriki katika ibada ili kushukuru na kuomba baraka za mwaka ujao, naeza angalia michezo ya kurusha moto, yani ile michezo ya fireworks, na pia huwa natoa zawadi na misaada kwa watu wasiojiweza.

Mimi nafanya mazoezi ya kukimbia, ambapo mimi hukimbia mara nne kwa wiki, siku ya jumatatu, jumanne, alhamisi, na ijumaa. Mimi huamuka saa kumi na moja na nusu, nakimbia mpaka saa kumi na mbili na nusu, huo kwa muda walisaa limoja. Kisha baadae mimi hurudi kwa nyumba, naoga, na naanza shughuli zangu za kila siku.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula, kwa kuwa harufu nzuri ya chakula huwa inanivutia sana na kunipa hamu kubwa sana ya kula chakula hicho. Mara nyingi mimi huihisi harufu hii nikirudi nyumbani, nikipata mama akiandaa chakula cha jioni sana sana. Harufu hii huleta furaha na hunipatia kumbukumbu za upendo na ushirikiano tunaokuwa nao kama familia.

Kitu ambacho hunifanya nicheke zaidi ni filamu za ucheshi, kama zile za Mr. Bean, kuna zingine za Afrika kusini kama ile ya God Must Be Crazy, na pia kumbu kumbu ninapokumbuka kitu cha ucheshi mimi hujipata nikicheka, na pia kuzungumza mazungumzo ya mche ya ucheshi na marafiki zangu pia hunifanya nicheke sana.

Kazi ninayoichukia zaidi ni kazi ya kuosha vyombo, sipendi kuosha vyombo hata kidogo kwa kuwa mimi ni mwanaume na hii kazi mimi huonelea kuwa ni kazi ya wanawake ama kina mama ama wasichana. Sisi kama wanaume hatupendi hiyo kazi kabisa. Mimi nikiwa wa kwanza.

Wakati wa baridi kali ninapendelea kukaa nyumbani na tengeneza kahawa au chai na kunywa. Kisha nachukua blanketi na zilaza kwenye kitanda. Ama hata nikikaa kwenye kochi ama kwenye kiti najifunika blanketi. Na pia mimi huvalia nguo za nguo nzito za kuzuia baridi na kuleta joto.

Ndiyo ninapenda kulima bustani kwa kuwa nililelewa katika shamba na chakula chetu chote ni sisi tulikuwa tunalima katika shamba letu. Na jambo la pili ni kuwa bustani pia ni moja kati ya jia za kupata feza za kujikimu katika maisha haya.

Kwa siku unaweza kunywa maji kama litakumi hivi Mimi maji hunisaidia sana kwa kuwa Mimi ni mtu wa kufanya mazoezi na kila mara ni kifanya mazoezi na hitaji kurudisha maji kwa mwili Pia maji ni muhimu sana kwa kuwa huwa yanasaidia katika digestion maji pia huwa ina nisaidia sana kuosha damu, kuosha sumu ambayo hukua kwa damu.

Mimi ninapendelea viatu vya kawaida kwa kuwa viatu vya kawaida hunipa mvutio mkubwa sana na zenyewe niza kuvutia. Pia viatu vya kawaida kama vile sneakers huwana navitumia sana kwa matembezi. Pia mimi huvalia viatu vya mchezo kama vile viatu vya kukimbia wakati nakimbia ninafanya mazoezia ya kukimbia. Pia navalia viatu za mpira za kucheza mpira wa mguu au kandanda.

Mimi napenda kulala mapema. Kwa kuwa kulala mapema, kuna manufaa mengi ambapo ule wakati ambapo umetosheka na usingizi, ama umepata usingizi wa kutosha, kuna manufaa mengi ya kimwili ambayo huwa napokea kama vile afya ya mwili ambapo kulala mapema na kupata usingizi wa kutosha, kuimarisha kinga ya mwili ambapo mwili kupambana vizuri na magonjwa. Pia kulala mapema ama kutosheka na usingizi huwa kuna fanya na kuwa na afya akili ambapo pia husaidia kupunguza msongomano wa mawazo na wasiwasi pia na pia kutosheka na usingizi kuna boresha maisha ya kila siku ambapo napata kuwa naongeza ufanisi kazini.

Ndio ninapenda hesabu sana kwa kuwa hili somo ndilo nilipita sana katika mtihani mkuu wa sekondari na pia badala ya kupita mtihani wa sekondari nilienda chuo kikuu na nilifanya somo la hesabu na nikamaliza. Shule kikuu na sasa hata mahali ambapo nafanya kazi, kazi yangu ni ya kufanya hesabu kwa hivyo napenda hesabu sana.

Mwanzo kabisa mimi huamuka saa kumi na moja asubuhi, ambapo mimi hujitaharisha na kuvaa viatu za kukimbia, naingia katika mazoezi yangu ya kukimbia na nakimbia kwa lisaa ali moja, kutoka saa kumi na moja, mpaka saa kumi na mbili, ambapo narudi kwa nyumba, naingia bafu, naoga, najitaharisha, kisha naenda sebuleni, nakula stafftahi ama chakula cha asubuhi, nakunywa chai, kisha natoka naenda shuguli zangu za kazi.

Napenda kukiwa na jua lakini lisiwe ni jua kali kwa sababu kukuwa na jua huwa nafurahia sana na naeza fanya vitu mingi sana kama vile kutembea nje naeza pia enda kuogelea pia naweza fanya mazoezi ya kukimbia huko nje na pia napata wakati mzuri sana kukuwa na jua kuenda katika bustani kuangalia shamba vile liko na kufanya mambo mengine mengi.

Kipaumbele kikuu katika mawasiliano kazini ni kuhakikisha ujumbe unaeleweka vizuri kwa wakati na kwa njia ya heshima. Mambo muhimu ya kuzingatia ni kama wakati sahihi, yani mawasiliano yafanywe kwa wakati unaofaa, mawasiliano yafanywe kwa njia ya heshima na taaluma, ambapo luga ya heshima inafaa kutumika. Na pia katika mawasiliano kuelewa ni muhimu sana ambapo anayesikiliza anafaa kuelewa.

Mahali ambapo nimewahi kusafiri na nikapendezwa sana ni mbuga la wanyama la Masaai mara ambalo liko katika mkoa wa Narok County, nchini Kenya. Nilipendezwa sana na vile ambavyo mbuga hilo liko na wanyama wengi, liko na wanyama wala nyama, wala nyasi, kama vile simba, ndovu na kadhalika.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano kwa kuwa, kutumia video kwa mawasiliano kuna umuhimu mwingi sana, kama vile huwa inanisaidia kueleza ujumbe kwa ura hisi kwa kuona, na anayenisikiliza, anasikiliza, na bado anani ona, kwa hivo ujumbe unapitishwa kwa ura hisi sana, pia huonyesha hisia na lugha ya mwili, unapozongumza na mtu, pia hupunguza kutoelewana, kuokoa muda, na huongeza ushiriki pia, Pia kutumia video katika mawasiliano ya mbali husaidia sana.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kinywaji cha kahawa na mimi hukunywa kahawa wakati wa asubuhi, nakunywa kahawa wakati wa mchana, na nakunywa kahawa wakati wa jioni. Ninapokunywa kahawa, mimi hujihisi mwenye nguvu, huwa inanipatia nguvu na motisha ya kufanya kazi. Kinywaji hiki nilionyeshwa, ama nilielekezwa na mamangu, yeye ndio alinionyesha umuhimu wa kunywa kahawa. Ninapotaka kufanya kazi ili kunichangamsha na huwa nasikia vizuri sana na najisikia mwenye nguvu kila wakati ninapokinywa.

Kwa watu wambao tuko nao katika harakati zangu na shuguli zangu za kila siku, huwa napendelea kuongelea ana kwa ana. Kwa wale watu wambao wakombali na mimi, huwa napendelea kuongelea kutumia simu ya rununu. Na kwa wale watu ambao wenye wakombali, tuseme wale wakombali ama njiza kigeni, Kwa tunawasiliana kutukitumia mitandawe ya video kama vile Zoom meeting.

Muziki ambao ninaupenda sana ni muziki waina ya rhumba ya kisasa, ambao waimbaji wake ni waimbaji almaarufu kama vile sauti solo nchini Kenya. Nyimbo hizi mimi hupenda kuzisikiliza wakati nimemaliza shughulizangu za kila siku nimerudi kazini na nataka kutuliza mawazo na huwa na jihisi ni kiwa nimefurahi sana ninaposikiliza nyimbo hizi.

Ndiyo ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia inazunduliwa ili kurahisisha maisha yetu kama binadamu. Na teknolojia mpya ambayo saa hii inasaidia sana ni hii teknolojia ya AI ambapo AI imesaidia katika sekta nyingi, zimesaidia katika sekta ya elimu, sekta ya viwanda na sekta nyingi sana.

Mimi napenda kuongea, kushinda kuandika, kwa kuwa kuongea ni rahisi sana na hauhitaji kitu chochote kuongea ila tu mdomo wako. Kuandika kwa mara nyingi unahitaji raslimali zingine kama vitabu, karatasi, kalamu, lakini kuongea ni bure tu unafunguwa kinywa na unazungumza na hoja yako inawasilishwa vile unavyo taka.

Sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu zaidi ni sera ya mawasiliano na maadili ya kazi. Sera hii ni muhimu kwa sababu huongoza jinsi wafanyakazi wanavyo, wasiliana, kushirikiana na kutenda kwa heshima kazini. Pia huwa inasaidia kuzuia migogoro, huongeza uwazi, hujenga uaminifu na huamurisha na unaufanisi wakazi pamoja na tasuira nzuri za kampuni. Kwa ujumla, sera hii huweka msingi wa mazingira. Salama, yenye nidhamu na yenye tija kazini.

Ndiyo, ninapenda maua kwa sababu maua huonesha uzuri wa asili, yaani rangi yake na maumbo ya maua, yenyewe huwa yanavutia macho sana. Maua pia huchochea hisia chanya kama vile furaha na upendo na amani. Maua pia kulingana na mimi huonesha ujumbe bila maneno, ujumbe kama upendo, labda shukrani na labda kusema pole. Mauwa pia hupunguza msongo wa mawazo na hutuliza akili.

Kitu ambacho hunifanya nifurahi sana ni kuwa na uzima mzuri wa mwili ama kuwa mwenye afia njema. Kwa kuwa nikiwa na afia njema hakuna jambo ambalo siwezi kulifanya. Hata shida zikuje nitaweza kuzitatua vizuri kama mwili wangu uko sawa. Kwa hivyo kitu hunifurahisha sana ni kuwa na uzima mzuri wa mwili.

Sherehe ambayo hunipendeza sana ni sherehe ya harusi. Kwa kuwa sherehe ya arusi huwa na maonyesho ya upendo. Sherehe ya harusi pia huwa na mapambo na mavazi ya rangi tofauti, maua, mavazi ambayo hufanya. Sherehe hii iwe ya kuvutia sana. Sherehe hii pia huleta furaha na shangwe Huwa na muziki, huwa na waigizaji, huwa na ushirikiano wa wageni Sherehe hii pia huleta kumbu kumbu ya maisha.

Mfanyabiashara bora sana ambaye namjua ni mfanyabiashara kwa jina la Elon Musk ambaye ni raia wa Amerikani. Nilimjua kupitia kampuni yake ya SpaceX ambapo alifanya kitu cha maajabu sana alitengeneza chombo cha anga cha kuenda katika planet ya Mars. Pia huwa ananipatia motisha sana Kila wakati nikisikia jina yake ama kila wakati nikimuona ama nikimfikiria kwa kuwa huyu ni mtu mwerevu sana na naweza taka kuwa kama yeye huo uerevu wake wote wa teknolojia yote pia mimi naeza taka kuwa nayo ili niweze kubadilisha maisha ya watu.